Napenda kufanya kazi sana wakati wa asubuhi kutoka saa kumi na mbili mpaka saa nne asubuhi ni wakati ambapo akili ziko fresh na usingizi umekuwa wa kutosha. Hii ni kwa sababu usiku mwili unapata muda wa kupona na kujaza nishati kwa ajili ya siku ijae huu tunaweza kujihisi kuwa tuko na nguvu zaidi na kuwa na uwezo wa kutatua matatizo ya kiakili kwa urahisi wakati huu. Kwa hiyo ni kipindi kizuri cha kufanya kazi inayohitaji fikra kali au uamuzi mungumu.